Mchezo wangu naupenda zaidi katika olimpiki ni riadha hasa mbio za mita mia moja na mia nane. Ninaupenda mchezo huu kwa sababu unuonyesha kasi, nguvu na nidhamu ya hali ya juu. Mbio ni za mda mfupi lakini zenye msisimko mkubwa. Sekunde chache tu zinaweza kuamua mshindi na hilo unifanya nijisikie kama niko ndani ya uwanja nikishudia historia ikiandikwa. Pia, napenda riadha kwa sababu inawaleta pamoja wanariadha kutoka inchi mbali mbali, kila mmoja akiwa na ndoto ya kupeperusha bendera ya taifa lake. Na kumbuka nilivyofurahia sana kutazama finali ya mbio za mita mia moja katika olimpiki zilizopita. Wanja ulikuwa mejaa mashabiki na kila mtu alikuwa kimya kabla ya filimbi kupikwa. Walipoanza kukimbia, moyo wangu ulianza kuenda mbio pia. Ilikuwa ni wakati wa kusisimua sana kuona mshindi akivuka mstari wa mwisho kwa tofauti ndogo sana. Miongoni mwa wanariadha ninawapenda ni eliud Kipchoge. Ingawa anajulikana zaidi kwa mbio za marathon ninamweshimu kwa juhudi, nidhamu na mtazamo wake chanya. Amenifundisha kuwa mipaka ipo akilini. Wakati wa michezo ya olimpiki nahisi fahari umoja na matumaini. Ni kipindi kinachonikumbusha dunia kuwa ushindani unaweza kuleta watu pamoja na amani na heshima.

Ninasaidia jamii yangu kwanjia mbali mbali hata kama sikwa mambo makubwa sana kila wakati. Kwanza, ninaamini msaada unaanza na matendo madogo ya kila siku. Ninajitahidi kuwa jirani mwema kwa kuwajali watu wanaonizunguka kama kuwasaidia wazee kubeba mzigo au kuwapa muda wangu wanapohitaji mtu wa kuzungumza nao. Wakati mwingine, nashiriki katika shughuli za usafi wa mazingira hasa tunapopanga siku za kufanya usafi wa mtaa au kupanda miti. Pia, ninapenda kusaidia vijana kwa kuhamasisha kuhusu elimu na kujitambua. Nikiwa na nafasi, ninawashauri kuhusu umuhimu wa kusoma kwa bidii na kuwa na malengo maishani. Naamini kuwa kuwapa moyo na muongozo kunaweza kubadilisha maisha yao kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kusaidia kupitia michango midogo, ninapoweza, kama kuchangia harambee au kusaidia familia yenye huitaji. Si lazima uwe na utajiri mkubwa ili kusaidia. Moyo wakujali ndio muhimu zaidi. Nahisi furaha na kuridhika napoona mchango wangu hata kama ni mdogo, umeleta tabasamu au matumaini kwa watu wengine katika jamii yangu.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguu ni Arsenal. Nimekua nikipenda timu hii tangu nilipokuwa shule ya msingi. Asa nilipoanza kufuatilia ligi kuu ya uwiingereza kwa makini. Nilivutiwa na mtindo wao wa kucheza mpira wa pasi nyingi na kushambulia kwa kasi. Kadri miyaka ilivyopita mapenzi yangu kwa timu hii yamekua yakiongezeka hata wakati walipokuwa wanapitia vipindi vigumu. Nakumbuka mchezo mmoja wa kushangaza sana walipofanya comeback baada ya kuwa nyuma kwa mabao mawili kipindi cha kwanza. Waliingia kipindi cha pili wakiwa na hari mpya, wakasawazisha na hatimaye kushinda katika dakika za mwisho. Nilikuwa nimesimama mbele ya runinga nikiangalia kwa sauti moyo ukidunda kwa furaha. Mchezaanji nayempenda zaidi ni bukayo saka. Nampenda kwa sababu ya juhudi zake unyenyekevu na uwezo wake wa kubadlisha mchezo. Kila mara anapokuwa uwanjani, anaonyesha kujituma kwa ajili ya timu. Timu yangu inaposhinda nahisi furaha kubwa na fahari, ushindi hunifanya nijisikie kama sehemu ya kitu kikubwa na hunipa mada ya mazungumzo na marafiki kwa siku kadhaa.

Timu bora ya mpira wakirubi, wakimarekani, ninayoipenda ni Kansas City Chiefs. Nilianza kuifuatilia kwa makini miaka michache iliyopita, nilipoanza kupenda zaidi mchezo wa NFL. Nilivutiwa na mtindo wao wa kucheza kwa kasi, mbinu za kipekeza kushambulia, na uwezo wawa kupadilisha matokeo hato wanapokuwa nyuma kwa alama. Ninapenda timu hii kwa sababu inaonyesha mshikamano na kujiamini. Kila wanapoingia uwanjani, wanaonyesha hali na ushindani na kutokata tamaa hadi dakika ya mwisho. Hilo hunifanya niwaheshimu zaidi. Nakumbuka mchezo mkuba wa Super Bowl, uliocheza na kushinda kwa ushindani mkali sana. Ilikuwa ni mechi ya kusisimua hasa katika robo ya mwisho walipogeuza matokeo na kuibuka washindi. Nilikuwa nikitazama kwa makini sana, nikihisi, presha na msisimuko kwa wakati mmoja. Mchezaji nayempenda zaidi ni Patrick Omeems kwa sababu ya uwezo wake wakipekee wa kupiga pasi na kufanya maamuzi ya haraka. Anacheza kwa ubunifu na uchasiri mkubwa. Timu yangu inapocheza nahisi msisimko, wasiwasi kidogo na furaha kubwa anaposhinda. Mchezo ya au hunifanya nijisikea sehemu ya sherehe kubwa ya mashabiki duniani kote.

Siendi maktaba mara nyingi sana siku hizi, lakini bado nathamini sana umuhimu wake. Zamani nilipokuwa shuleni nilikuwa naenda maktaba angalau mara mbili au tatu kwa wiki. Ilikuwa ni sehemu yangu ya utulivu ambapo ningeweza kusoma bila kelele au usumbufu. Harufu ya vitabu na mazingira ya kimya yalinsaidia kuzingatia masomo yangu vizuri zaidi. Sikuhizi kwa sababu ya upatikanaji wa vitabu na taarifa mtandaoni naenda maktaba labda mara moja kwa mwezi au hata chini ya hapo Mara nyingi naenda pale ninapohitaji kufanya utafiti maalumu au ninapotaka kubadilisha mazingira ya kazi Wakati mwingine naenda tu kwa ajili ya kujisomea au kutafuta kitabu cha kuvutia ambacho sirahisi kukipata mtandaoni Ninapokuwa maktaba na hisi amani na umakini mkubwa. Ni mahali panaponisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza tija. Ingawa teknolojia imebadilisha namna tunavyopata taarifa. Naamini maktaba bado zinanafasi muhimu katika jamii. Nisehemu zinazohamasisha utamaduni wa kusoma na kujifunza kwa kina zaidi.

Nachaji kifaa changu hasa, simu ya mkononi angalau mara moja kwa siku. Mara nyingi, nachaji jioni au usiku kabla ya kulala, ili kuhakikisha betri iko kamili kwa matumizi ya siku inayofuata. Kukua natumia simu kwa mawasiliano, kusoma habari, kuangalia video na kutumia mitandao ya kijamii, betri hupungua haraka kadri siku inavyoendelea. Kuna siku ambazo matumizi huwa mengi zaidi hasa, ninapotumia data kwa muda mrefu, au ninapotazama video nyingi. Katika hali kama hii, ninaweza kulazimika kuchaji mara mbili kwa siku, labda mchana kidogo na tena usiku, hata hivyo. Ninajaribu kuepuka kuchaji mara kwa mara bila sababu ili kulinda afya ya betri kwa muda mrefu. Pia, nimejifunza kuweka mwangaza wa skrini katika kiwango cha wastani na kufunga programu zisizotumika ili betri idumu zaidi. Kwa ujumla, kuchaji kifaa changu ni sehemu ya ratiba yangu ya kila siku kama vile kula au kupumzika. Teknolojia imekua sehemu muhimu ya maisha hivyo kuhakikisha kifaa kinachaji ya kutosha ni jambo la lazima kwangu.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu mwenye mchango chanya katika jamii na kuishi maisha yenye maana na mafanikio. Ningependa kufikia kiwango ambacho ninaweza kusaidia wengine, kubadilisha maisha yao kupitia elimu, ushauri au miradi ya maendeleo. Ninaamini mafanikio ya kweli si tu kuwa na mali au hadhi, bali ni kuoana hadhari nzuri unayoiacha kwa watu wengine. Pia, ninandoto ya kuendelea kujifunza na kukua kila siku, kiakili na kiroho. Ningependa kusafiri katika maeneo tofauti duniani, kujifunza tamaduni mbali mbali na kupanua mtazamo wangu kuhusu maisha hilo lingenisaidia kuelewa watu kwa kina na kuwa na huruma zaidi. Kwa upande wa kazi, natamani kuwa nataaluma ninayoipenda na inayonipa uhuru wa ubunifu pamoja na utulivu wa kifedha. Ninataka kuamka kila asubuhi nikiwa na hamasa ya kufanya kazi, ninayoifurahia. Ninapofikiria ndoto yangu kubwa nahisi matumaini na mskumo. Najua haitatimia kwa siku moja lakini kwa bidii, nidhamu na imani, ninaamini inawezekana kufikia malengo hayo hatua kwa hatua.

Wakati wa mvua kuu, mara nyingi napenda kubaki ndani ya nyumba na kufanya shughuli tulivu. Naweza kusoma kitabu kizuri, kutazama filamu au kupika chakula cha joto kama chai na vitafuno. Wakati mwingine hutumia mda huo kupanga kazi zangu au kuandika mawazo yangu, mvua hunipa nafasi ya kupumzika na kupunguza kasi ya shughuli za kawaida za siku. Kwa kweli, napenda mvua hasaa ikiwa sina safari ya haraka ya kufanya. Mvua huniletea hali ya utulivu na baridi ya kupendeza hata hivyo. Sipendi sana mvua wa inapokuwa kubwa kupita kiasi na kusababisha matope au foleni barabarani. Nakumbuka siku moja ya mvua wa niliofuraia sana nilipokuwa nyumbani na familia. Tulikaa pamoja tukipiga stori na kucheka huku tukisikiliza sauti ya matone ya mvua yakigonga paa. Ilikuwa ni siku ya amani na ukaribu wa fu kifamilia. Mvua inaponyesha mara nyingine hubadilisha mpango wangu. Hasaa kama nilikuwa nimepanga kutoka nje, huenda nikalazimika kuhairisha au kubadilisha ratiba. Naposikia sauti ya mvua nahisi utulivu na faraja. Sauti yake hunifanya nitafakari na kujisikia salama ndani ya nyumba.

Kwa sasa, najihusisha na masomo yanayo husiana na biashara na maendeleo ya jamii. Nilichagua njia hii kwa sababu nina shauku ya kuelewa jinsi uchumi na uongozi vinavyo weza kuboresha maisha ya watu. Tangu ni kiwa shule ya pili, nilipenda masomo ya biashara na geografia kwa sababu yalionyesha namna rasili mali na maamuzi sahihi yanavyo weza kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Kitu ninacho kipenda zaidi kuhusu masomo haya ni fursa ya kujifunza mambo yanayo weza kutumika moja kwa moja katika maisha halisi. Napenda kufanya mijadala ya darasani na kushiriki katika miradi ya vikundi kwa sababu hunisaidia kujenga ujasiri naweza wa kushirikiana na wengine hata hivyo. Kuna changamoto kadhaa, wakati mwingine mzigo wa kazi huwa mkubwa hasa wakati wa mitihani au kwasilisha ripoti. Pia kupata rasili mali za kutosha kwa ajili ya utafiti inaweza kuwa changamoto. Kama ningependa kubadidisha kitu, ningetamani kuona masomo ya kijikita zaidi katika mafunzo ya vitendo na uzoefu wa moja kwa moja kazini. Nina amini uzoefu wa vitendo unasaidia wanafunzi kuelewa vizuri zaidi yale wanayojifunza darasani na kuwaanda kwa maisha ya kazi.

Kazini nakutana na changamoto mbali mbali ambazo hunifanya nijifunze na kukua kila siku. Moja ya changamoto kubwa ni usimamizi wa muda. Wakati mwingine majukumu huwa mengi na muda huwa mfupi, hasa pale kunapokukuwa na miradi yenye tarehe ya mwisho inayokaribia. Hali hii hunilazimu kupanga ratiba yangu kwa umakini mkubwa hili kuhakikisha kila jukumu linakamilika kwa wakati. Changamoto nyingine ni kufanya kazi na watu wenye mtazamo na tabia tofauti. Ingawa hili ni jambo la kawaida kazini wakati mwingine mawasiliano yanaweza kuwa magumu au kusababisha kuto kuelewana. Nimejifunza umuhimu wa kusikiliza kwa makini na kuwa na subira ili kujenga ushirikiano mzuri na wenzangu. Pia kuna changamoto ya shinikizo la kufikia malengo ya kazi. Wakati mwngine matarajio huwa makubwa na hilo linaweza kuleta msongo wa mawazo, Hata hivyo, ninajaribu kuona shinikizo hilo kama motisha ya kufanya kazi kwa bidi zaidi na kuboresha utendaji wangu. Kwa ujumla, changamoto hizi hunisaidia kuwa na nidhamu, kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano na kuwa imara zaidi katika mazingira ya kazi.